Hekima kubwa niliyojifunza maishani ni kwamba subira na juhudi vina mchango mkubwa sana katika kufanikisha malengo ya mtu. Nimegundua kuwa si kila jambo hufanikiwa haraka na mara nyingi changamoto huja ili kutufundisha na kutuimarisha badala ya kutukatisha tamaa pia nimejifunza umuhimu wa kuwaheshimu wengine, kusikiliza maoni tofauti na kujifunza kutokana na makosa hekima hii imenisaidia kukua kiakili na kihisia na kunifanya niwe mtu mwenye mtazamo chanya zaidi katika kukabiliana na maisha ya kila siku.

Ninapenda kukimbia kwa sababu ni mazoezi yanayonisaidia kuimarisha afya ya mwili na akili kwa pamoja. Kukimbia hunipa nafasi ya kupumua hewa safi, kupunguza msongo wa mawazo na kufikiria mambo yangu kwa utulivu. Pia hunisaidia kuongeza nguvu, uvumilivu na nidhamu binafsi. Jambo ambalo lina athari chanya hata katika shughuli nyingine za maisha. Kwa ujumla, kukimbia kwangu sio tu kwa ajiri ya mazoezi, mbali pia ni njia ya kujijenga kiafya na kisaikolojia.

Napenda kuchora na kupaka rangi pia kwa sababu shogulezi hunipa nafasi ya kuwaonyesha ubunifu wangu na kutoa mawazo yangu kwa njia sanaa. Kuchora hunisaidia kutuliza akili kupunguza msongo wa mawazo na kujieleza bila kutumia maneno mengi. Kupaka rangi kunanipa furaha zaidi kwa sababu rangi huleta hisia tofauti na kufanya kazi ionekane hai na yenye mvuto. Kwa ujumla, napenda sanaa hizi kwa sababu hunisaidia kupumzika, kufurahia muda wangu na kukuza ubunifu katika maisha ya kila siku.